Huwa natumia muda na familia yangu. Hususan siku za wikendi ambapo sina kazi nyingi za kufanya. Ama wakati ambapo nimechuka mapumziko kutokana na kazi. Huwa naenda napenda sana kuenda mahali pakula, mahali pa kujivinjari. Labla kuenda kuogelea baharini, kuenda kwa hoteli na kuangalia wanyama wa pori. Hivyo ndo vitu mimi hufanya nikiwa na familia yangu.

Kibinafsi sababu mimi ni mtu wa ambao kazi yangu inahusiana sana na kuwa mtandaoni Huwa natumia zaidi ya tuseme masaa angalau kumi na tano kwa yote ishirini na nne nikiwa mtandaoni sababu hiyo ndo njia yangu ya kufanya kazi, kuwasiliana na pia kuhakikisha kwamba kila kitu changu ambacho ninakifanya kinakuwa kwa uhakikika, kinakuwa kwa kinafanyika vizuri na kwa hivyo mi hutumia muda mwingi sana mtandaoni.

Mchezaji wa mchezo ambao nampenda, ni mchezaji anaitwa Cristiano Ronaldo wa mchezo wa kandanda. Mimi hupenda sana mchezo wa kandanda, ni mchezo ambao nimkuwa nikifuatilia kutoka nikiwa mdogo, pia mimi hucheza kandanda, huwa nacheza katika position ya beki. Mchezaji mimi nampenda zaidi ni Cristiano Ronaldo, mchezaji bora duniani, Lakini mchezaji ambayo naona namwangalia kama ambaye ni anani kama roli model wangu ni mchezaji Sergio Ramos ambaye alikua biki wa kati anapenda sana ku hua ni mchezaji mbunifu anaye hakikisha kwamba mpira hupiti katika lango la timu yake na pia yeye hufunga wakati mwingine hua anafunga mabao ya kusaidia timu yake.

Kazi za dharura kwangu ni kazi ambazo lazima zifanyika wakati huo huo hususan kikazi, kama kuna kazi ambayo imekua inaitajika wakati huo huo ama muda mfupu unaitajika, ndio kazi hiyo ichukuliwe ama ifanyike huwa kwa mimi kazi za kidharura na hakikisha kwamba hakuna kitu ingine nafanya, isipokuwa kitu hicho.

Kwangu kivyangu mimi sijavaa saa, lakini saa yenyewe ninayo, iko kwa chumba, huwa sipendi kuvaa saa sababu napendelea kuangalia muda ama wakati ambapo uko kutumia simu yangu ya rununu. Kwa hiyo, saa ninayo lakini sipendi kuivaa sana, huwa naivaa wakati ambao nina mkutano tu.

Siku yangu ya kuzaliwa naisherehekea, kwa kutangamana na jamaa, ndugu na marafiki. Sana sana huwa napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na mpenzi wangu. Tunaenda mahali pa kukunywa sharubati, kinywaji, chai, tunakula keki, tunatembea mahali ambapo hatujai tembea tena.

Tabia inayochukiza ya watu ni tabia ya kuona eti kwamba ati hao ndiyo wenye dunia kwamba hatuwezi ishi bila wao. Wanajiona kwamba hao wana umuhimu wa kimaisha kushinda watu wengine Lakini tabia hio ni mbaya na mbovu ambayo inanichukiza zaidi.

Wakati wangu wa mapumziko kazini natumia kucheza game kama vile e-football kwa simu yangu ya mkono. Nikipata mda naenda nacheza pool na jamaa na marafiki. Nikipata mda zaidi huwa nachukua simu nampigia mpenzi wangu kujua anavyoendelea nyumbani.

Kivyangu mii napendela kula ugali sababu ugali unafanya mtu anashiba na inashikilia tumbo kwa mda mrefu kilinganishwa na wali wali ni chakula, cha kukula kama unastarehe Lakini huku mwenye maisha ni magumu, unahitaji kukula chakula ushibe na penda kula ugali.

Kivyangu ningependa sana kufika cheo cha juu kabisa ya kuwa msimamizi mkubwa katika kazini kwangu sababu kazi yangu nayoifanya ninaipenda, inanifurahisha na ningetaka kubadilisha maisha ya watu. Nahisi ya kwamba nikifikia cheo kikubwa cha kazini, nitaweza kusaidia watu wengi sana.

Jukumu nalozi nalolipenda kazini zaidi ni ya kuhakikisha ya kwamba kila mtu amepata pesa zake za mshahara kwa sababu unajua maisha yalivyo magumu, kila mtu angependa kupata mshahara wake na wakati unaofaa aweze kulijilipia majukumu yake kwa hiyo kazini kwangu, siku ambayo naipenda ni kwamba {unclear} kwamba kila mtu mfanyikazi anaweza kuipokea mshahara wake Wakati unaofaa na muda unaofaa.

Nahisi ya kwanza, nahisi ya kwamba tadhmini za kazi zinafakuwa, zinafuatiliwa. Kwa mfano, mtu akiingia kazini hufai kuvaa nguo mbazo unaenda nazo sherehe, nguo za kulala, unafaa kuingia ukiwa msafi, unapendeza, unahakikisha kwamba hunuki, haunuki, harufu mbaya, unahakikisha kwamba viatu vyako ni visafi, unahakikisha kwamba umepiga nguo pasi. Kwa hiyo, mtu ata mkiongea na mtu yeyote, anahisi kwamba wewe kweli ni mfanyikazi bora.

Rangi naipenda zaidi ni rangi nye usi sababu rangi hii inausiana sana na sisi wa Afrika. Kwamba eti hii ndiongozi yetu na tunahisia kwa mba unongeza mapenzi yako kwa rangi yako, inaonisha uhalisia wako, inaonisha pia kwa mba unapenda sana kuwa mwaAfrika. Na rangi hii ya nyeusi uwa sana naivaa kwa mavazi sana Kwa nyumba yangu karibu kila kitu ni nyeusi.